Mafanikio ya waya binafsi ambayo na dhamini sana ni kuwa na afya njema. Ukiwa na afya njema unaeza kufanya jambo lolote lakini kama hauna afya inakuwa ngumu zaidi. Kwa hivyo mi kuwa na afya njema wa kupata chakula chakula. Hiyo ni vitu vya binafsi ambavyo na vidhamini sana.